La kwanza ufai kusema unapofuraha. Unafai kusema unapofurahia kuwa kwa nyumba. Unafanya nini? Kwa maoni yangu, ninapofurahia kuwa kwa nyumba napenda kucheza muziki. Napenda muziki sana. Inanisaidia kutuliza akili, kutowa mawazo napia kujichangamsha mwili kufanya mazoezi kwa kucheza ya.

Kwa kawaida, sijapenda sana kuenda maktabani napenda kujisomea kwa nyumba. Ila kuenda maktabani labda niende mara moja mara mbili kwa wiki. Na labda nikienda kuchukua kitabu ninachotaka kukisoma. Lakini kwa kawaida napenda sana kusoma nikiwa kwa nyumba. Na siyo maktabani.

Naam, napenda sana kufuata matukio ya kimataifa, matukio ya kimataifa, sana sana tuseme matangazo, matangazo ya redio, matangazo ya runinga. Lazima nijue taifa iko hali gani sana sana kisiasa kibiashara kimaendeleo hali ya dola vitu kama hivyo lazima nifuatilie nijue. Kwa kwa mipia napenda kukuekeza. Sasa lazima nijue hali ya taifa iko.

Mi napenda sana kuangalia televisheni ila kipindi nilicho kuwa nikipenda kwa sababu kwa sasa imekua muda bila mikuangalia televisheni ila hile kipindi nilicho kipenda sana ilikuwa ya the two brothers the two brothers alafu kuna chandra nandini wakati nilikuwa na nangalia television channel ya Swahili Swahili channel nilikuwa napenda anga kuangalia Two Brothers na Chandra Nadini ayo tu ndo nikuwa napenda lakini kwa sasa imechukua muda bila kuangalia television sasa siyezi juwa, siyezi juwa ni nini naendelea saa hii.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya, lakini pia inalingana kimetengenezwa na nini, ama vimetengenezwa na nini. Siezi kula tu chakula chochote tuu kwa sababu ni kujaribu chakula kipya. Lazima ujue, iji chakula kipya kime tengenezwa na nini, kime pikwa na nini, viungo vigani vimetumika.

Mimi kompyuta napenda kutumia kufanya kazi za mtandaoni na pia kujiburudisha naangalia vitu za mtandaoni kama tiktok, youtube na pia facebook. Lakini sana sana napenda kufanya kazi za mitandaoni na pia kujifunza kutafuta madarasa ya mtandaoni ya kujifunza kutumia komputer, kujifunza kutumia vitu za kidigitali, vitu za kisasa ili kuimarisha hali yangu ya kutumia mashine za kidigitali.

Tabia inayonichukiza sana, kile ambacho sikipendi kabisa ni kuamini mambo ya ushirikina, mimi siyamini mambo ya kishirikina, na pia tabia ya ulafi, kuna wengine wanapenda kuwa walafi sana.